Siwezi kuishi bila simu kwa sababu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kupitia simu nawasiliana na familia na marafiki wangu kwa urahisi na wakati wowote. Simu hunisaidia kupata habari muhimu, kujifunza mambo mapya na kufuatilia kinachoendelea duniani. Pia simu hunisaidia katika masomo na kazi kwa sababu naweza kufanya utafiti kutumia simu na kupokea taarifa kwa haraka. Wakati wa mapumziko, simu huniburudisha kupitia muziki, video na michezo. Chambo linalonifanya nijisikie mwenye furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, simu hunisaidia kupanga ratiba zangu, kuweka kumbukumu muhimu na hata katika dharura. Kwani ninaweza kuwasiliana na watu kwa haraka. Bila simu ningehisi upweke na ugumu katika kuendesha shughuli zangu za maisha kila siku. Kwa hiyo, simu ni kifaa muhimu sana ambacho siwezi kuishi bila.

Maporomoko ya maji. Uzuri uliupo katika maporomoko ya maji ni wa kipekee na wakuvutia sana. Maji yanapotiririka kwa nguvu kutoka juu ya mwamba hadi chini huunda mandhari ya kuvutia. Inayo vuta macho na kutuliza moyo. Sauti ya maji yanayo anguka huleta hisi ya amani na utulivu. Maji yanapotiririka kwa nguvu kutoka juu ya mwamba hadi chini huunda mandhari ya kuvutia. Inayo vuta macho na kutuliza moyo. Sauti ya maji ya naayo anguka kuleta isi ya amani na utulivu hali inayofanya eneo hilo lionekane la kupendeza na lenye uhai mwanga wa jua unapogonga matone ya maji wakati mwingine huunda upinde wa mvua unaoongeza uzuri wa mandhari hiyo. Kwa ujumla, maparumuka ya maji ni ishara ya nguvu, uzuri na utulivu wa sili. Hutukumbusha ukubwa wa maumbile na kutupa nafasi ya kutafakari. Kupumzika na kufurahia uzuri wa dunia.

Ningependa kujifunza kihispania kwa sababu ni lugha inayozungumzwa na watu wengi duniani. Kujifunza lugha hii kungepanua maarifa yangu na kunifungulia fursa mpya mawasiliano, masomo na kazi. Napenda wazo la kuweza kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kuelewa maisha yao kupitia lugha yao. Ningependa kujifunza kihispania hatua kwa hatua, kuanzia msingi kama salamu, msamiati wa kila siku na matamshi sahihi. Ningependa kusikiliza muziki wa kihispania. Kutazama fiilamu au vipindi za televisheni vilivyo na tafsiri na kufanya mazoea ya kuzungumza mara kwa mara. Njia hizi zingenisaidia kunifanya nijifunze kwa urahisi na kwa kufurahisha. Kwa ujumla, kujifunza Hispania ni ndoto yangu kwa sababu naamini kuongeza ujuzi wangu kujiamini na uelewa wa dunia. Kwa juhudi, uvumilivu na mazoezi naamini ningeweza kufanikiwa kujifunza lugha hii.